Tabia ambayo ninaipenda sana kwa wengine ni tabia ya heshima. Heshima ni muhimu sana kwa sababu huimarisha mahusiano ya kibinadamu. Hujenga jamii yenye amani na mshikamano, husaidia katika maendeleo ya mtoto, kielimu na kitabia, na huhamasisha uelewa na huruma miongoni mwa watu, na kuleta utulivu na ufanisi katika maisha ya kila siku, na katika jamii nzima kwa ujumla. Pia kwa kifupi heshima ni msingi wa maisha yenye furaha na jamii yenye afya kwani inatufanya tuhisi kuwa tunathaminiwa na kutambuliwa kama watu.

Mimi hukaa hadi saa nne usiku na hivyo kulala mapema ndipo niweze kuamka mapema. Kulala mapema ni muhimu sana kwa afya yangu. Hivyo huniimarishia ubongo, huniongeza nguvu, huniboreshea umakinifu na kumbukumbu, husaidia kuondoa sumu, huimarisha kinga ya mwili, hupunguza msongo wa mawazo na huongeza kujiamini kwa kuhisi kutokuwa na haraka. Hivyo kuboresha afya yangu ya akili na mwili kwa ujumla. Kuna faida nyingi tu za kulala mapema kama kuboresha kazi za ubongo. Uzingizi wa kutosha, huruhusu ubongo kufanya marejesho, kuondoa sumu na kuimarisha kumbu kumbu. Pia, kuna faida ya kuongeza nguvu na umakinifu. Unapolala mapema, utapata nguvu zaidi na umakinifu, ulioboreshwa siku iliofuata. Pia, kuna kuimarisha mfumo wa kinga mwilini. Unapopumzika vizuri, mfumo wa kwa kinga unakuwa imara zaidi. Pia, kunapunguza mfadhaiko. Kuamka mapema kuna kupa muda wa kutosha na kukuepusha na hisia ya kukimbizana na mda na hivyo kupunguza msongo wa mawazo.

Naamu, mimi upenda sana kuogelea. Kuogelea ni mazoezi kamili yanayo boresha afya ya moyo na mapafu, kuimarisha misuli, kuchoma kalori, kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha usingizi na usaidia kwa watu wenye matatizo ya viungo kusababu maji upunguza uzito wa mwili na msukumo kwenye viungo, huku pia ikifundisha usalama wa maji na unyumbufu. Kuna faida nyingi tu za kimwili ambazo zinatokana na kuogelea. Kuogelea uimarisha moyo na mapafu. Ufanya kazi kama mazoezi na hivyo uboresha mzunguko wa damu. Kupunguza shinikizo la damu na kuongeza uwezo wa mapafu hata kwa watu wenye pumu. Pia kuogelea huimarisha misuli. Maji utoa upinzani asili unaojenga misuli kwote mwilini bila kuumiza viungo.

Naam, nimewai kushiriki mashindano. Kushiriki mashindano huleta manufaa mengi kama vile kujifunza, kuboresha ujuzi, kupata fursa mpya, kujenga kujiamini, kujua uwezo wako na kupata mitandao. Huku piki chochea ubunifu na ujasiri ya mali kwa kuwezesha kutathmini wazo la biashara au ujuzi. Katika mazingira halisi ya ushindani, kuna faida nyingi sana tu za kushiriki mashindano ikiwemo ukuaji wa ujuzi. Kushiriki mashindano hukupa fursa ya kufanya mazoezi na kuboresha vipaji vyako katika eneo husika, iwe ni michezo, biashara au taaluma nyingine. Kushiriki mashindano huleta kujenga mtandao. Unapo shiriki mashindano unakutana na watu wenye nia moja, wataalam na wekezaji ambao wanaweza kukusaidia badaye. Kushiriki mashindano huleta kujiamini na kuvumilia. Kushiriki mashindano hukufundisha kuchinda na kupoteza na hiyvo hauongeze ujasiri wako na uwezo wa kustahimili changamoto.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyekundu. Mimu hupenda rangi nyekundu kwa sababu inahusishwa na upendo, shauku, nishati, hatari na nguvu. Ikisimamishia damu, moto na hisia kali na uongeze umakinifu. Hivyo hutumika katika mahusiano na kutoa hisia ya kuwepo au kuonekana. Rangi hii pia inaashiria hisia za dhati na pia hutumika kwa ishara za onyo. Lakini kwa ujumla inavutia kwa sababu inawakilisha hisia za uhai na pia hisia za nguvu.

Mara nyingi weekendi, mimi huchukua hiyo fursa kuenda nyumbani kushiriki na familia. Kushiriki na familia wikiendi ni muhimu sana kwa sababu humarisha uhusiano, huleta furaha na amani ya akili, huwasaidia watoto kujifunza maadili na kukabilianda na changamoto za maisha, huunda kumbukumbu nzuri na huongeza hisia ya kuwa sehemu ya kitu, hivyo kujenga msingi imara wa familia ya yenye afya na furaha. Hii husaidia kupambana na mmomonyoko wa maadili unaosababishwa na utandawazi na teknolojia ya kisasa.

Ninapopatana na marafiki zangu, mimi hupendelea zaidi tushiriki mchezo wa soka. Kushiriki mchezo wa soka na marafiki uleta furaha, afya na usiano imara kupitiq ushindani wa kirafiki, kazi ya pamoja na mazoezi, uku ikijenga ujuzi wa soka kama pasi, kontroli na ustadi wa miguu na kupunguza msongo wa mawazo, kukuza ujamaa na kufanya mambo kuwa raisi na ya kufuraisha kuliko kucheza peke yako au na watu wasio na ufahamu.

Pale mtandaoni, mimi hutazama video kwa Tikitoki. Watu wanapenda video za Tikitoki kwa sababu kadhaa zinazofanya mtandao huo kuwa wa kulevya na wenye burudani sana. Video nyingi ni fupi, jambo ambalo linaendana na tabia ya binadamu ya kutaka burudani ya haraka bila kutumia muda mwingi. Tikitoki pia hutumia akilimnemba, ili kutambua kile unchopenda. Kadiri unavyotazama, ndivyo mfumo unavyokuletea video zinazokuvutia zaidi. Jambo linalofanya iwe vigumu kuacha kutazama. Zana za kuhariri video na pia vionjo vya sauti ni rahisi kutumia. Hivi hurusu mtu yeyote kuwa mbunifu, bila kuhitaji vifaa ya gharama kubwa. Changamoto za kucheza, vichekesho na sauti zinazovuma huwafanya watu wajihisi kuwa sehemu ya jamii kubwa ya kimataifa. Kando na burudani, kuna sehemu kubwa ya video za tiktoki ambazo huwa na mafunzo, mapishi na habari zinazotolewa kwa njia rahisi ili kueleweka.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupendelea zaidi kusikiliza mziki. Kusikiliza mziki wakati wa mapumziko ni muhimu sana kwa sababu unapunguza msongo wa mawazo, huongeza furaha na motisha kwa kuzalisha dopamini, hboresha umakinifu na ubunifu, hupunguza shinikizo la damu na huweka ubongo wako katika hali ya utulivu na umakinifu na hivyo kukufanya uwe tayari kwa shuguli zingine.

Kuna mambo kadhaa ambayo unipa motisha kazini. Motisha kazini uletwa na mchanganyiko wa mambo kama kutambua mchango wangu. Mahusiano mazuri na vyongozi wenzangu. Ushiriki katika maamuzi. Hali ya hewa chanya ya kazi na forsa za ukuwaji huku pia ikijengwa na kuthamini wa ndani na inje ili kufanya kazi kwa bidii na kuridhika kujisikia mchango wako unaonekana na kuthaminiwa na mabosi na wenzako. Pia uongezea motisha. Mabosi wanaojenga daraja na ushawishi. Badala ya ukuta na mamlaka na kuwatendea wafanya kazi kama rafiki huleta mazingira mazuri na kuongeza motisha.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi, ni eti kwamba awe mwenye bidii na mwaminifu. Bidii na uaminifu kazini ni muhimu sana kwa sababu huleta maendeleo kwa mfanya kazi na mwajiri, huongeza uzalishaji, huimarisha sifa ya mtu, huleta imani na ushirikiano, huleta fursa za kukuza kazi na husaidia kutatua matatizo kwa ufanisi. Na hivyo kuleta mafanikio ya muda mrefu na mazingira bora ya kazi, ikilinganishwa na uzembe na uvivu.

Ushauri ambao ningependa kumpea mtu mwingine ni eti kwamba awe na heshima. Kuwa na heshima maishani ni muhimu kwa sababu inajenga mausiano mazuri, inaleta furaha na amani ya ndani, inakusaidia kutimiza lengo la maisha na inakupa haki ya kuheshimiwa na wengine. Ikikufanya uonekane mwaminifu na mwenye dhamani katika jamii, heshima uwezesha mtu kuishi kwa utulivu na kujenga imani yake binafsi, pia uleta baraka tele kwa kuwafanya wengine kuwa tayari kukusaidia na kukuelewa na kuleta maendeleo ya kiroho na kimwili. Heshima ni msingu wa mausiano yenye nguvu na ya kudumu na ya familia na marafiki na wengine kwani inaonyesha umuhimu wa mtu na dhamani yake. Kuheshimu wengine na kujitunza kunaleta hisia ya utulivu na furaha. Ya ndani, hivo basi kuondoa migogoro. Heshima inakupa kujiamini na motisha kufikia malengo yako kweni unajua dhamani yako na unajitahidi kuhishi maisha yenye maana. Watu wenye heshima uleta mchango chanya katika jamii, wakifundisha wengine umuhimu wa nidhamu na tabia njema. Na hivyo kuleta ufalme wa mungu na amani katika jamii. Heshima ina kufanya uonekane mwaminifu na mwenye dhamani. Hivyo watu wako wote wako tayari kukutetea na kukupa msaada. Na mungu huwajalia wale wanaoheshimu wengine.

Nam, ninawafahamu majirani zangu. Kujua majirani zangu ni muhimu kwa usalama, msaada wa haraka, kujenga jamii imara, kusaidiana kazi, na pia kufahamu tamaduni tofauti, na inahimiza upendo na umoja, kwani jirani mwema huonyesha uzalendo wa kweli na kujali ustawi wa wengine, kama maandiko yanavyoelekezwa kuwapenda jirani, kama nafsi yako. Majirani wanaofahamiana wanaweza kutunza nyumba zako unapoondoka kuangalia vitu visivyoeleweka na kuripoti shuguli za ajabu na hivyo kuongeza usalama wa eneo. Wakati wa dharura kama moto, ugonjwa au ajali, jirani anaweza kutoa msaada wa kwanza haraka kabla msaada rasmi haujafika.

Naam, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole. Mfumo wa usalama wa vidole ni muhimu kwa sababu unatoa uthibitisho wakipekee, wakitambulisho kwa kila mtu. Ukihakikisha usalama wa juu kwa kufungua vifaa, kufikia accounti, na kuthibitisha utambulisho katika masuala ya sheria, benki na usalama. Kwa kuwa, hakuna watu wawili wenye alama za vidole zinazofanana, hata wawe mapacha, na hivyo kuondoa haja yanywila zinazoweza kuibwa.

Kuna maendeleo mengi sana ambao ningependa kuona katika jamii, lakini lile la msingi ni kuona viwango vya elimu vikiongezeka. Kuongeza viwango vya elimu ni muhimu kwa sababu huleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kuboresha afya, kupambana na ushirikina, kukuza usawa, kupunguza uhalifu na kujenga raia wanaoshiriki na kuwa na fikra makini. Hivyo kuunda jamii yenye tija, afya na yenye uwelewa mpana. Elimu huongeza ujuzi, inafungua fursa za kazi na inasaidia uchumi wa nchi kwa ujumla. Watu walioelimishwa wanajua zaidi kuhusu zuiaji magonjwa na huduma za afya na hivyo kupunguza vifo vinavyoweza kuepukwa. Elimu pia huleta maantiki na sababu na kupambana na imani potovu na ushirikina kama vile kuamini kuwa ndoto ni uchawi. Pia, elimu inakuza usawa kijamii na inahimiza ushiriki wa raia katika maswala ya umma na husaidia kujenga jamii yenye huruma na heshima.

Mimi hunywa takribani lita nne za maji kila siku. Hii ni kwa sababu maji ni muhimu. Kwa sababu usaidia kuondoa sumu mwilini, kuboresha mmengenyo wa chakula na afya ya ngozi, kuzuhia mawe kwenye figo, kuthibiti joto la mwili, kuongeza umakinifu na utendaji wa mwili, na kusaidia kudhibiti uzito. Huku, maji yakisaidia kwa afya ya ujumla, kwa kulainisha viungo na kuzuhia kuvimbiwa.

Kuna mambo kathaa ambayo mimi huya zingatia wakati ninapokumbwa na wasiwasi kazini. Kuondoa wasiwasi kazini kuna husisha mbinu kama mazoezi ya kupungwa na kutafakari, mulo bora na mazoezi ya mara kwa mara. Pamoja na kupunguza kafeini na kuhakikisha usingizi wa kutosha, huku pia, ukizingatia tiba ya tabia na utambuzi, ushauri wa kitaalam. Kwaani wasiwasi wa kupita kiasi, unaweza kuathiri utendaji kazi na unahitaji msaada wa kidaktari au mtaalam wa afya.

Kuna mambo kadhaa ambayo mimi huzingatia, ili kuhakikisha nimeweka nenosiri langu salama. Ili kuweka nenosiri angu salama, mimi hutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama, na kulifanya liwe refu na la kipekee kwa kila account. Na hivo, huwa sisirikishi mtu yoyote, na mimi huibadilisha mara kwa mara ili kuzuiwa kudukuliwa. Nenosiri langu linavokuwa refu, ndivo nilavokuwa salama zaidi. Mchanganyiko mwingi wa herufi, huifanya iwe vigumu kwa wahalifu wa mtandaoni kukisia.

Sherehe ambao huni pendeza zaidi ni sherehe kuadimisha siku ya kuzaliwa kwangu. Shere ya siku ya kuzaliwa ni muimu kwa sababu huimarisha kujidhamini na utambulisho, huleta pamoja familia na marafiki, huunda kumbu kumbu nzuri na kutambua umuimu wa maisha ya mtu. Ikionesha kuwa na mapenzi na anathaminiwa. Huku pia ikiwa fursa ya kutafakari safari ya maisha na kutazamia kwa matumaini. Pia, hiyo shere huwafanya watu hasa watoto kujisikia kuwa maalum, kupendwa na kuthaminiwa. Hivyo kuimarisha kujiamini na kujitambua kwao hiyo sheree huleta watu pamoja ikiwa ni marafiki, familia kusherekea na kuimarisha uhusiano wa kijamii na hisia za kuwa sahemu ya jamii.

Ili kufanya kazi na timu ya mbali, kuna mambo kadhaa ambayo mimi mwenyewe huyazingatia. Kufanya kazi na timu ya mbali, kunahitaji mawasiliano ya mara kwa mara. Matumizi ya program za kufanya kazi kama simu, barua pepe, au program za mawasiliano kama vile whatsapp, kueka malengo wazi, na kuunda uhusiano kupitia mikutano ya video. Ili kuepuka, kujitenga, na kujenga utamaduni wa timu thabiti, hata bila kuonana ana kwa ana.

Naam, mimu hupenda sana kucheza na watoto. Kucheza na watoto ni muhimu sana kwa sababu huendeleza ukuaji wao wa kimwili, kiakili, kijamii na kihisia. Huku pia ukijenga uhusiano imara kati ya mzazi na mtoto kupitia furaha, ubunifu na kujifunza hisia na matatizo. Michezo pia husaidia watoto kujenga ujasiri, stadi za lugha, kutatua matatizo, kuboresha afya ya mwili na pia kuelewa mazingira yao vizuri.

Ili kulinda mazingira, mimi hupendelea zaidi kupanda miti. Kupanda miti ni muhimu sana kulinda mazingira kwa sababu miti huzuia mmonyoko wa udongo, hutoa hewa safi, hutunza vyanzo vya maji, hupunguza joto, hutoa makazi kwa wanyama na huboresha hali ya hewa kwa ujumla. Huku, miti ikitoa mazao kama matunda, mbao na dawa na hivyo kusaidia uchumi na ustawi wa jamii.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema na wala sio mtu wa kuamka usiku. Kuamka mapema kunaniletea faida nyingi kama kuimarisha afya ya ubongo na kumbukumbu, kuboresha afya ya moyo na mzunguko wa damu, kutoa muda wa kutosha wa mazoezi na kupanga siku, kuongeza ubunifu na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuwa natija zaidi. Kwani ninajipa muda wa utulivu kabla pilika pilika za siku kuanza.

Kinachonipendeza zaidi kuhusu mtaa wangu ni ufuo wa bahari. Ufuo wa bahari hutoa nafasi ya kustarehe kwa kupunguza msongo wa mawazo kupitia uzuri wa asili, kuungana na familia na marafiki na kufanya shughuli za kiburudani kama vile kuogelea, kukusanya ganda au kutembea. Ampapo pia huchangia afya ya akili na mwili. Huku ikitukumbusha umuhimu wa kulinda mazingira ya bahari kwa vizazi vijavyo.

Naam, mimi hupendelea sana kusoma maoni mutandaoni kwa kiwango kikubwa. Kusoma maoni mutandaoni ni muhimu kwa sababu ya natoa mtazamo mpana, kuhusu bidhaa, huduma, au mada, na yanasaidia kufanya maamuzi sahihi. Pia uonyesha ukweli kuhusu uzoefu wa watumiaji, na pia huwapa wajasiria mali maoni muhimu kuhusu bidhaa, na uogeza uelewa wa changamoto na maitaji ya wengine. Ingawa ni muhimu kuchuja maoni ya kweli na yasio ya kweli.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi majira ya asubuhi. Mimi hufanya kazi vizuri ya asubuhi kwa sababu ubongo huamuka vizuri baada ya kupumzika usiku. Mwili hupata oksijeni na mwanga wa jua nakuwa nakiamsha kinywa kusaidia kurejesha nishati na kuboresha utendaji kazi wa ubongo kuruhusu mwili kusafisha sumu kuanza siku ikiwa na nguvu na umakini. Baada ya kulala, ubongo pumzika na kujirejesha. Hivyo asubuhi ninakuwa na uwezo mkubwa kufikiri na umakini. Pia chakula cha asubuhi hurejesha sukari mwilini na ubongo na kutoa nishati ya kutosha kuendesha shughuli zangu za siku.

Naam, mimi hupendelea zaidi kununua vitu mtandaoni. Kununua vitu mtandaoni kuna faida nyingi kama vile urahisi wa kupata bidhaa kutoka popote. Uwezo wa kulinganisha bei na bidhaa kutoka maduka mbali mbali kwa haraka. Upatikanaji wa bidhaa nyingi bila kwenda dukani, na mara nyingi unapata bei nafuu zaidi na huduma kwa wateja bora. Huku ukifurahia ununuzi siku yote kutoka faragha ya nyumbani kwako. Pia unaweza kununua chochote unachotaka saa yoyote bila kujali uko wapi. Kutoka kwenye simu yako au kompyta yako bila kusafiri kwenda dukani. Maduka mtandaoni pia yana bidhaa nyingi zaidi kuliko duka lolote la kawaida. Hivo unatoa chaguzi mbalimbali kutoka kwa wachuuzi tofauti duniani.

Kuna mafanikio mingi ambayo nimeyapata kazini, lakini lile la msingi kabisa ni kuwa meneja. Kuwa meneja kuna umuhimu wake, kwani ni meweza kuongoza, kuratibu, na kusimamia rasili mali ili kufikia malengo ya shirika kwa ufanisi, pia ninaweza kupanga mikakati, kutatua matatizo, kuongeza tija, kuwasiliana na wadau mbalimbali, na kuwakikisha mafanikio endelevu ya biashara au kazi husika. Mimi kama meneja pia nimeimarisha utendaji kazi, nimeleta mwelekeo na nimendesha mabadiliko mengi tu ambayo ndani ya timu na kampuni yameleta ufanisi.

Mimi hupendelea zaidi kutumia wifi na wala sio data ya simu. Umuhimu wa kutumia wifi ni kuunganisha vifaa vya kielektroniki kama simu na kompyuta kwenye interneti bila nyaya. Kuongeza urahisi wa kazi, kuboresha ushirikiano, kuwezesha kazi kutoka popote na kukuza maendeleo ya teknolojia kama vile vifaa vya nyumbani. Pia wifi inatoa uhuru wa kufanya kazi, kusoma na burudani, kwa kuondowa vikwazo vya wire. Hivyo kuruhusu vifaa vyote kuwasiliana kwa kutumia mawimbi ya redio Wi-Fi pia hurusu kuunganishwa vifaa vingi kama vile simu, kompyuta na tv kwenye mtandao bila kutumia waya hivyo kuondoa usumbufu wa nyaya. Pia Wi-Fi huwezesha wafanya kazi na wanafunzi kuweza kufanya kazi popote, kushiriki faili kwa haraka na kufanya mabadiliko kwa wakati halisi. Pia Wi-Fi inarahisisha ushirikiano kati ya wanafunzi na wafanya kazi hata na wengine inje ya eneo lao.

Naamu, mimi hupiga kura. Kuna faida kadhaa za kushiriki kura ikiwemo kuimarisha demokrasia na utawala bora, kuchochea maendeleo ya taifa, kudumisha amani na kuhakikisha uwakilisho wa wananchi. Pia kupiga kura kuna kuza umoja na mshikamano wa kitaifa. Hivyo unapopiga kura unachagua viongozi wanaowakilisha maslahi yako, unadhiri sera za nchi, na unashiriki katika maamuzi yanayoleta mabadiliko chanya na maendeleo kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kupiga kura huimarisha demokrasia na utawala bora. Unatoa sauti yako, unawajibisha viongozi na unahakikisha serikali inazingatia matakwa ya wanainchi, unapopiga kura. Pia kupiga kura huchochea maendeleo ya taifa. Viongozi uliwachagua wanatekeleza sera za maendeleo, hivyo kura yako inachangia katika ujenzi wa miundo mbinu, elimu na afya. Pia kupiga kura, hudumisha amani na utulivu, uchaguzi huru na wa haki, huleta amani na kuepuka mchafuko, kwani watu wanahisi sauti zao zimesikizwa.

Jukumu nalopenda zaidi kazini ni jukumu la kusimamia wafanyi kazi wenzangu. Kusimamia watu kazini ni muhimu sana kwa sababu uongeza tija, uimarisha nidhamu, uboresha mawasiliana, uongeza usalama, uendeleza ujuzi na uleta utulivu katika mazingira ya kazi. Jambo linalosaidia kufikia malengo ya shirika na kukuza mafanikio ya kila mtu kwa kuweka misingi imara ya uwajibikaji na ushirikiano. Pia kusimamia watu huongeza ufanisi na tija, wafanya kazi wanajua nini wanatakiwa kufanya, hivi hupunguza makosa na kuongeza kasi ya utendaji na kupeleka ongezeko latija kwa ujumla.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, kuna mambo kadhaa ambayo mimu huyazingatia. Kushirikiana na watu kazini kunahusisha kuheshimu wengine, kuwasaliana vizuri, kujenga imani, kusaidia kazi na kuepuka majungu ili kujenga mazingira chanya na yenye tija ambapo kila mmoja anahisi sehemu ya timu na anaweza kuchangia kikamilifu.

Namu, mimi husoma gazeti. Kusoma gazeti ni muhimu sana kwa sababu hupatia watu habari za ndani na za nje ya nchi huongeza maarifa kuhusu maswala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Hivyo, husaidia katika elimu na kuboresha maisha kila siku kwa kujenga ufahamu wa matukio yanayoendelea.

Mimi hupendelea zaidi kuvalia nguo za kimtindo. Nguo za kimtindo ni muhimu kwa sababu zinatoa kujiamini na kujieleza binafsi, uonyesha utamaduni na asili, ufanya mtu aonekane mrembo na anayeheshimika, na hutumika kama chombo cha mawasiliano, pamoja na kutoa kujikinga na mazingira kama baridi au jua, huku pia zikileta ubunifu na mwelekeo mpya katika maisha ya kila siku. Nguo ni njia ya mtu kuonyesha utu wake, isia zake, na ata hali yake ya kiuchumi na kijamii, kuvaa nguo unazopenda na zinazokufaa uongeza kujiamini kwako. Nguo za kimtindo mara nyingi, uakisi utamaduni mbalimbali, kama vile nguo za Kiafrika zenye historia ndefu na maana za kiroho, zinazousisha uzazi na kuzaliwa upya. Pia, mavazi yanaweza kusema kitu kuhusu wewe kabla ata ujaongea, unaweza kuonekana rasmi, kisanii, hau mcheshi kupitia nguo zako.

Utulivu unaweza kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Utulivu katika mazingira ya kazi huleta tija, ustawi na afya bora na unaweza kujengwa kwa mikakati ya kupunguza msongo wa mawazo kama vile kuboresha mawasiliano, kuweka mipaka, kupumzika na kuunda nafasi yenye amani na faraja kusaidia wafanyakazi kujisikia salama na wenye motisha na hivyo kupunguza uchovu na kuongeza ufanisi kwa jumla.

Tabia ya watu ambayo hunichukiza kabisa ni tabia ya uvivu. Watu wengu huchukia uvivu kwa sababu unachukuliwa kuwa kikwazo kikubwa cha maendeleo iwe ni kwa mtu binafsi au jamii kwa ujumla. Uvivu huzuia watu kukamilisha majukumu yao kwa wakati jambo ambalo huadhiri uchumi na ufanisi kazini au shuleni mara nyingi mtu mvivu anapokosa kutimiza wajibu wake watu wengine hulazimika kufanya kazi hiyo kwa niaba yake jambo linalozua kero na manung'uniko. Uvivu huzuia mtu kutumia vipaji vyake na kufikia malengo yake ya kimaisha, jamii huona uvivu kama upotezaji wa uwezo.

Mimi hukutana na changamoto nyingi sana kazini. Lakini changamoto kuu ninaopatana nao ni changamoto ya kuchelewa kazini. Changamoto kuu ya kuchelewa kazini ni athari mbaya kwa uzalishaji na ufanisi wa kazi. Kwa maana uleta malalamiko na kupunguza tija kwa sababu muda ni rasili mali muhimu ambayo inapaswa kuheshimiwa na mwajiri na mfanya kazi. Na inaweza kusababisha maswala ya kinidhamu. Hau hata mabadiliko katika mifumo ya malipo inayohusisha tija.

Kuna mambo kadhaa ambayo mimi huzingatia, ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini. Kueka malengo ya mwezi kazini, kunausisha kutumia mbinu ambazo zitafanya malengo kuwa wazi, yaweze kufuatiliwa, na yenye tarehe maalum, pamoja na kuyapanga kwa kuzingatia malengo ya muda, kugawanya katika atuwa ndogo, na kujitathmini mara kwa mara hili kuakikisha mafanikio na kuboresha utendaji kazi wako kila mwezi.

Wakati umeme unapokatika, mimi hulazimika kutumia sola. Umuhimu wa kutumia sola ni pamoja na kupunguza gharama za nishati, kulinda mazingira kwa sababu ni nishati safi, isio na uzalishaji wa gesi chafu. Kutoa umeme katika maeneo ya mbali na kuwa chanzo mbadala kisichokuisha na cha gharama nafuu kwa matumizi mbalimbali kama umeme wa nyumbani kupasha maji joto na kuendesha vifaa vya kielektroniki.

Tukio ambalo mimi hulichukulia la maana sana ni tukio la kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ni muhimu kwa sababu inaimarisha kujithamini na utambulisho. Hivyo inakumbusha mtu kuwa anapendwa, inaunganisha na familia na marafiki na inatoa fursa ya kutafakari ukuaji na mafanikio ya maisha hivyo kujenga hisia ya umuhimu na furaha.

Naam, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu ni muhimu sana kwa sababu unachochea uvumbuzi wa bidhaa, huduma na michakato mipya, inayowafanya watu au biashara wawe na ushindani, huleta suluhisho kwa matatizo magumu, huongeza uelewa na uwezo wa akili, na kutoa mskumo kwa jasiriamali kuendeleza biashara zao kwa tija na kupangwa kimkakati. Bila ubunifu, makampuni na hata watu binafsi wanaweza kubaki nyuma na kuwa wa kizamani sana.

Maishani nimejifunza ya kwamba lazima niwe na heshima heshima ni muhimu sana kwa sababu huunda jamii zenye mshikamano upunguza migogoro na uendeleza uwelewa huruma na ushirikiano kwa kuwafanya watu wajisikie kuthaminiwa na kuwa na dhamani bila kujali hali yao na hivyo uleta amani na maendeleo ya kibinafsi na maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Mimu hupendelea zaidi kutoa sadaka na wala sio michango. Umuhimu wa sadaka ni mkubwa katika dini na jamii kweni huonyesha imani na upendo kwa mungu. Husaidia kuendeleza kazi za kiroho kama vile huduma kwa wachungaji, yatima na wajane. Huleta baraka za kimwili na kiroho na hufungua moyo kutegemea mungu kuliko mali. Sadaka pia huimarisha jamii kwa kusaidia wahitaji na kuleta furaha kwa mtoaji akijifunza kujitoa kwa moyo mmoja. Sadaka ni tendo la ibada na huonyesha kujitoa kwa mungu kwanza kwa mwili na si mali tu. Pia sadaka huleta baraka Mungu aahidi kufungua mbingu na kumimina baraka kwa watoaji waaminifu.

Mimi, huandaa ripoti za kazini nikitumia kompyuta. Kuandaa ripoti kwa kompyuta ni muhimu kwa sababu huongeza ufanisi, usahihi na kasi. Hivyo hurusu uhifadhi usalama wa data, hutoa muonekana wa kitaalamu na unaweza kubadilishwa, kwa mfano kwa kutumia jedwali na picha. Na pia huwezesha mawasilione ya haraka na uwasilishaji wa taarifa kwa njia mbalimbali, kama vile kuchapisha au kutuma mtandaoni. Hii ni muhimu sana katika dunia ya sasa ya kidijitali kwa ajili ya kazi, masomo na biashara.

Mimi hupenda zaidi kula wali na sio ugali. Wali ni muhimu sana kwa sababu ni chanzo kikuu cha ni shati na wanga ambavyo huwezesha shughuli za kila siku na kazi za ubongo. Hasa ikiwa ni wali wa asili kama mchele wa kawia au wali wa kijivu. Wali pia husaidia katika mfumo wa kinga, afya ya macho na ukuwaji wa seli. Hasa zinapoambatana na vyakula vingine kama mboga na protini. Ingawa unapaswa kuwa makini na kiasi cha mafuta unayotumia.

Mchezaji ninayempenda ni Cristiano Ronaldo. Anacheza soka ya kulipwa uarabuni. Sifa kuu za Cristiano Ronaldo ni ubingwa wa kufunga mabao, kasi, uelewa wa mchezo, mashuti makali, uwezo wa kuruka, uelekeo wa ushindi, nidhamu ya hali ya juu, kwa bidii ya kazi, kujiamini, na kuwa mfano wa kuigwa, kwa vijana, akijulikana kwa kujituma sana, na kuwa na mwili imara.

Mimi husaidia jamii yangu kutunza mazingira kupitia kuzoa taka. Kuzoa taka ni muimu sana katika jamii kwa sababu huondoa magonjwa hatari kama homa ya manjano na minyoo. Pia huzuia uchafuzi wa mazingira na maji, huongezea uzuri wa mji, na inaweza kuunda fursa za ajira kupitia usimamizi wa takataka na urejishaji. Hivyo kuimarisha uchumi na afya kwa mjumla.

Mimi hutumia simu yangu kwa mawasiliano zaidi ya chochote kile. Simu ni muhimu sana kwa mawasiliano kwa sababu inatoa muunganisho wa haraka. Na wa moja kwa moja, popote ulipo, na pia inafungua fursa mpya za biashara na elimu, inaharakisha utafutaji wa taarifa, inaboresha mawasiliano ya kibinafsi. Inasaidia kushirikisha makundi mbali mbali yakiwemo yale yaliyokua yameachwa kando, jambo linalojenga jamii yenye mawasiliano zaidi na yenye ufanisi.

Katika kazi yangu hii, ningependa sana nifike kiwango cha meneja. Umuhimu wa kuwa meneja ni kusimamia rasili mali kama vile watu, fedha, vifaa, ili kufikia malengo ya shirika. Kupanga mikakati, kuongoza wafanya kazi, kuthibiti ubora, kutatua matatizo, kujenga mahusiano mazuri na wateja na jamii, na kuhakikisha bidhaa na huduma zinazotolewa kwa ufanisi, hivyo kuleta ukuwaji na mafanikio ya biashara, au taasisi.

Ili kujikinga na jua kali, mimi hutumia miwani ya jua. Miwani ya jua ni muhimu sana kwa sababu hulinda macho kutokana na mionzi hatari ya jua, ambayo inaweza kusababisha magonjwa kama kuchomwa na jua kwa jicho, na pia inazuia mwangaza mkali, unaopunguza uwezo wa kuona, hivyo kulinda afya macho kwa ujumla hata siku za mawingu.

Pale kazini, mimi hupendelea zaidi mazingira tulivu. Mazingira tulivu kazini ni muhimu sana kwa sababu yanapunguza uchovu. Huongeza umakini na tija, huboresha afya ya akili na mwili, huimarisha ushirikiano, na huunda utamaduni chanya, unaohamasisha wafanyakazi, hatimaye hupelekea kufanikiwa zaidi na kuridhika kwa kazi. Mazingira yenye migogoro, ukosoaji kupita kiasi na uonevu huongeza msongo wa mawazo, lakini tulivu hupunguza hili na kuzuia uchovu wa kazini.

Kuna mambo kadhaa ya kimsingi ambayo mimi huzingatia wakati ninapotatua shughuli za dharura pale kazini. Kusuluhisha kazi za dharura lakini kuna husisha kuwa na mpango wa dharura kufahamu hatari za kazi kuwa na ujuzi wa huduma ya kwanza kutumia dhana na mbinu za usalama na kufuata sheria na sera za afya na usalama kazini, ili kuzuia na kuthibiti ajali au matukio hatari kama vile majeraha ya kimwili kemikali au magonjwa, kupitia usimamizi mzuri na mafunzo ya mara kwa mara.

Ili kueka afya nzuri, mimi hufanya mazoezi sana. Mazoezi ni muhimu sana kwa afya kwa sababu huimarisha moyo na mishipa, husaidia kuthibiti uzito, huongeza nguvu ya misuli na mifupa, huboresha afya ya akili, pia huboresha usingizi na kuzuia magonjwa sugu kama kisukari, upunguza shinikizo la damu na saratani, hivi huwezesha maisha marefu na yenye afya.

Sanaa ninayoipenda ni sanaa ya mziki. Sanaa ya mziki ni muhimu kwa sababu huendeleza ubongo, afya ya akili na ubunifu. Hivyo, huunganisha jamii na kuhifadhi tamaduni, huwapa watu njia ya kujieleza na kutafuta faraja, na huweza kuwa chanzo cha kipato, huku ikitumika pia kuelimisha, kuburudisha na kuonya jamii kupitia nyimbo zake.

Somo la science ambalo mimi ulipenda zaidi ni somo la biolojia. Somo la biolojia ni muhimu sana kwa sababu linatusaidia kuelewa maisha yenyewe. Jinsi viumbe hai kama mimea, wanyama, binadamu na vijidudu, vinavyofanya kazi, vinavyobadilika na vinavyo ingiliana na mazingira yao na kufungua njia za maendeleo katika dawa, kilimo na uifadhi wa mazingira na kuboresha ubora wa maisha ya binadamu.

Ndoto yangu kubwa kabisa ni eti nikuwe meneja. Umuhimu wa kuwa meneja ni kuongoza, kupanga na kusumamia rasilimali kama vile watu, fedha na vifaa ili kufikia malengo ya shirika na kuhakikisha mahusiano mazuri na wateja na jamii, kutatua matatizo na kufanya maamuzi ya kimukakati ili biashara inakua na kufanikiwa katika mazingira yanayobadilika kwa kasi.

Naam, mimi hupenda sana mvua. Mvua ni muhimu sana kwa sababu uongeza maji kwenye vianzo vya maji, uwezesha kilimo kukua, uendeleza mifumo ya ekolojia na kuzalisha umeme, ingawa pia, inaweza kuleta magonjwa ya maji, kama hakuna taathari. Ni chanzo cha maisha na chakula kwa viumbe vyote. Lakini inahitaji usimamizi mzuri wa afya ya uma, wakati wa misimu yake.

Naam, nimewahi kutembelea mto. Kutembelea mto, kunatoa fursa ya kufurahia mandhari ya kuvutia, kusaidia afya ya akili, kupitia mazingira tulivu, kuongeza elimu kuhusu mazingira na vyumbe hai, kukuza shughuli za uchumi kama utalii, na kufahamu umuhimu wa hfadhi ya maji na mazingira. Mito wezesha kilimo, inatoa maji ya kunywa, na ni muhimu kwa uchumi wa jamii. Hivyo, kutembelea huongeza uelewa wa kulinda rasilimali hizo kwa vizazi vijavyo.

Naam, mimi hupenda sana kula samaki. Kula samaki kuna faida nyingi ikiwa ni pamoja na kuimarisha afya ya moyo na ubongo. Kujenga misuli kwa sababu ya protini, kupunguza hatari ya saratani, kuboresha kumbukumbu, kupunguza shinikizo la damu na kuongeza kinga mwilini. Samaki pia husaidia kupunguza kuvimba mwilini, kuboresha hali ya hisia na kutoa madini muhimu kama chuma na zinki.